Napenda kuenda sinema mara moja kwa wiki haswa nyakati za wikendi. Sinema ni muhimu kwa burudani. Hunisaidia kupunguza mawazo na hunisaidia kujifunza. Na hutoa uzoefu wa pamoja wa kutazama hadithi kwenye screen kubwa bila usumbufu. Hunisaidia kukuza ushiriki wa kihisia pia na mpenzi wangu na hunisaidia kukuza uelewa wa tamaduni mbali mbali. Na huadhiri fkra zangu kupitia simulizi za kujisisimua na kujielimisha.

Kampuni ya teknolojia ambayo ninaiamini zaidi ni kampuni ya kutangeneza magari ya aina ya Tesla. Napenda kampuni ya Tesla kwa sababu ina teknolojia yenye ubunifu wa hli ya juu, magari yake ya umeme yenye uwezo wa masafa marefu na pia uongozi wake katika soko la magari ya umeme. Magari kama model S na model Y yanatoa masafa ya kuvutia na utendaji bora ya kuwa na uwezo wa kusafiri na umbali murefu.

Sina shida maususi ambao inaitaji mimi mwenyewe kuvaa miwani, ila napendelea zaidi kuvalia miwani ya urembo. Hivi ni kwa sababu huniongezea mtindo na kujiamini, hunisaidia kuficha kasoro za uso, na pia hupunguza mwanga mkali wa jua na miale yake kuingia machoni mwangu.

Kwa kawaida mimi hukunywa maji takriban lita tatu na nusu kila siku. Lakini pia hiyo hutegemea na hali ya hewa na pia vile hali ya anga ilivyo. Kama siku kuna joto jingi sana mimi huweza kunywa lita kama nne. Na siku ambako kuna kibaridi kibaridi mimi hunywa kama lita ziki pungua sana lita ambili na nusu.

Kila mwaka huwa ninampango wa kutembelea hospitali mara mbili. Ila mwaka uliopita nilijipata nimeenda hospitali mara tatu. Hii ni kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu ambaye aliitaji msaada wangu. Na hivyo basi ilibidi niende ni mtembele kule.

Mimi hufanya mazoezi kila siku. Ninapotoka kazini, mimi hutenga dakika thelathini za muda wangu ili kuenda kufanya mazoezi. Mazoezi hunisaidia kulainisha mwili na pia hunisaidia kujenga misuli.

Kila ninapopata muda na familia, napendelea sana tufanye ziara. Hii ni kwa sababu, ziara na familia ni muhimu, na uimarisha uhusiano sana, na hujenga kumbukumbu za kudumu. Na pia huboresha afya za akili na hufundisha wataoto maadili na ustahimilivu kupitia shughuli za pamoja kucheza na pia mazungumzo. Pia ziara hutoa fursa ya kupumzika, kucheza pamoja na kufanya mazoezi huku zikijenga umoja na kuonyesha umuhimu ya kusiadiana kupitia matendo mema kama familia.

Kazi ambayo sipendeli kabisa nyumbani kufanya ni kazi ya kuosha vyombo vya kupikia. Hii ni kazi ambayo mimi sipendi kwa sababu inanihusisha kushika shika maji hata masaa ya asubuhi wakati maji yenyewe ni baridi sana. Na ambapo mimi mwenyewe siwezi stahimili. Siwezi stahimili kusikia ile baridi yenyewe.

Naam, napenda sana kufanya ziara msituni. Hi ni kwasababu, unipea fursa kujifunza kuhusu mazingira yangu na pia kuthamini asili yangu. Pia, hizi aruwa na burudani mingi na ukuza afia yangu ya akili na mwili. Na pia, unisaidia kunielimisha katika muhimu wa kutunza misitu kwa manufaa ya sai na manufaa ya badaye.

Mtandaoni, mimi hutazama video kwenye tiktok. Hii ni kwa sababu video za tiktok huwa na maudhui mafupi na ya haraka. Video nyingi ni fupi, jambo ambalo linaendana na tabia yangu ya kutaka burudani haraka bila kutumia muda mwingi. La pili ni kuwa, kando na burudani kuna sehemu kubwa ya video za tiktok ambazo huwa na mafunzo ya upishi na habari pia zinatolewa kwa njia rahisi na ya kueleweka tu.

Naam, napenda sana kuangalia nyota, hii ni kwa sababu kuangalia nyota kuna faida nyingi kuanzia kiroho, kielimu, hadi kiteknolojia. Kuangalia nyota hunisaidia kuelewa wakati na majira. Kalenda nyingi za kale na pia za kisasa zinategemea zaidi mzunguko wa nyota na mwezi ili kuamua majira kama ya kilimo, sherehe za kidini na pia nyakati tofauti tofauti.

Naam, mimi hupenda kuimba sana ila kwamba, sijabobea katika shughuli yenyewe. Kuna mara moja nikishiriki katika masomo yangu ya chekechea. Kikundi changu cha uimbaji tulishiriki ya hadi kitengo cha kitaifa. Na kuwa nambari tatu, nchini.

Napenda kuenda madukani wakati wa wikendi. Hii ni kwa sababu wakati wa wikendi kunakuwa na punguzo la bei ili kuvutia wateja wengi zaidi. Pili ni kuwa watu wengi hawafanyi kazi mwishoni mwa wiki. Hivyo ninakuwa na muda mrefu wa kuchagua bidhaa kwa utulivu bila ya haraka ya kurudi kazi ni hata mimi mwenyewe.

Huwa ninatumia simu yangu zaidi kuingia kwenye mtandao. Hii ni kwa sababu, mtandao ni muhimu kwa kurahisisha mawasiliano ya haraka hapa duniani kote. Na pia, mitandao ya kijamii na barua pepe hutoa fursa pana za kielimu, biashara, ajira na afya na husaidia kupata habari na burudani. Na huchochea hata pia ukuaji wa uchumi na kurahisisha biashara na kazi. Mtandao pia umesaidia kuboresha huduma za uzalisaji kupitia teknolojia.

Hili kuangeza uzalishaji katika shirika langu, kuna mambo kadha wa kadha nimeamua kuzingatia. Hili likiwemo kutumia mchanganyiko wa teknolojia mpya na usimamizi bora wa rasilimali. Pia nimeamua kuboresha mazingira ya kazini. Mazingira safi yenye mwanga wa kutosha na vifaa sahihi yatanipunguzia uchovu na kuniongazea hari ya kufanya kazi kwa haraka na ubora.

Nam, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kujaribu teknolojia mpya ni muhimu kwa sababu inaleta maendeleo. Inatoa suluhu kiubunifu kwa changamoto ni boreshau ufanisi. Pia, kujaribu teknolojia mpya hufungua ukurasa mpya. Ingawa inahitaji uangalifu ili usibague au kuleta hasara kwa baadhi ya watu. Pia, kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kuelewa athari zake kwa jami yangu, kwa kiuchumi na kimazingira. Na hivyo huhakikisha kuwa hiyo teknolojia inalingana na maadili yangu ya jamii na kufaa kwa muktadha husika badala ya kufuata tu watu.

Naam, ninapenda asali sana. Hii ni kwa sababu, asali huwa na sukari nyingi, pia huwa na vitamini na madini ambayo hufanya iwe tamu na yenye virutubisho vingi. Asali hutoa nishati na kusaidia afya kwa jumla. Huku kwetu, asali huchukuliwa kuwa chakula cha miungu, tangu kale, kwa sababu ya utamu na faida zake mingi.

Naam, ninapenda sana kucheza na watoto. Kucheza na watoto ni jambo la muhimu sana na pia la ki msingi kwa makuzi yao ya kimwili, kiakili na kihisia. Michezo ya kukimbia kuruka au kucheza na vifaa, husaidia kuimarisha misuli ya mtoto, mifupa na afya ya moyo, pamoja na kuzuia uzito uliopitilizia kiasi.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya samaki. Nyama ya samaki ni muhimu sana kwa afya yangu kwa sababu ina protein nyingi sana. Nyama ya samaki ina omega tatu ina vitamini na madini ya chuma na zinki. Hivyo basi ina nisaidia kuzuia magonjwa ya moyo na shinikizo la damu. Pia nyama ya samaki hunisaidia kuboresha afya yangu ya ubongo, macho, mifupa na pia unimarishia mfumo wa kinga wa mwili kukisaidia kunidhibitia uzito wa mwili.

Tabia ya watu ambao hunichukiza kabisa ni tabia ya uvivu. Ukiwa mvivu, unachukuliwa kuwa kikwazo kikubwa kwa maendeleo. Iwe ni kwa mtu binafsi au kwa jamii kwa jumla. Pia, unapunguza uzalishaji. Uvivu huzuia watu kukamilisha majukumu yao kwa wakati, jambo ambalo huadhiri uchumi na ufanisi kazini au hata katika shirika.